Kipaumbele kikubwa katika mawasiliano ya kazini ni kuhakikisha kuwa ujumbe unaotolewa unaeleweka wazi. Ni sahihi na unawasilisha kwa heshima. Mawasiliano mazuri ndiyo msingi wa mafanikio ya shirika lolote kwa sababu yanawezesha watu kufanya kazi kwa ufanisi na kuelewana vizuri. Jambo la kwanza la kuzingatia ni uwazi wa ujumbe. Mfanyakazi au kiongozi anapaswa kuwasilisha taarifa kwa lugha rahisi bila utata ili kuepuka mkanganyiko wa utafsiri tofauti. Pili, kusikiliza kwa makini kipaumbele muhimu. Mawasiliano sio kuzungumza pekee, bali pia ni kusikiliza maoni, wasiwasi na mapendekezo ya wengine. Kusikiliza kwa makini, hujenga uaminifu na hufanya wafanyakazi wajisike kudhaminiwa. Hii huongeza motisha na ari ya kufanya kazi. Tatu, heshima na adabu katika mawasiliano ni muhimu sana. Njia ya kuzungumza, sauti na uchaguzi wa maneno vinaweza kujenga au kuvunja mahusiano kazini. Mawasiliano ya heshima husaidia kuzuia migogoru na kukuza mazingira ya kazi yenye amani. Nne, mawasiliano ya wakati unaofaa ni kipaumbele kingine. Taarifa muhimu zinapaswa kutolewa mapema ili watu waweze kupanga kazi zao vizuri. Kuchelewa kwa taarifa kunaweza kusababisha makosa, kuchelewesha kazi au kupoteza fursa. Hatimae mawasiliano yanapaswa kuwa ya pande mbili. Wafanyakazi wanapaswa kuhimiza kutoa mrejesho na kuuliza maswali bila hofu. Hii husaidia kuboresha utendaji na kutatua matatizo kwa haraka. Kwa ujumla kipaumbele katika mawasiliano ya kazini ni uwazi. Kusikiliza, heshima, muda sahihi na ushirikiano. Mambo haya yakizingatiwa hujenga timu imara, huongeza tija na kuifanya sehemu ya kazi kuwa bora kwa kila mtu.

Ninapo fikiria kuhusu kufanya wasilisho naisi mchanganyiko wa hisia kati ya msisimuko na wasiwasi. Kwa upande mmoja, wasilisho unipa furusa ya kushiriki mawazo yangu, ujuzi na uzoefu na wengine. Ninapenda wakati ambapo ninaweza kueleza wazo kwa njia inayo eleweka na kuona watu wakielewa au kuonesha nia ya kujifunza zaidi. Hali hii unipa kuridhika na kunifanya nijisikie mwenye dhamani. Hata hivyo siwezi kusema kuwa sifikiwi na wasiwasi kabisa. Kabla ya usililisho, mara nyingi huisi hofu kidogo ya kukosea, kusahau pointi muimu au kuhisi kama watu hawataelewa ninachosema. Hofu hii, hunifanya nichukue maandalizi kwa umakini zaidi. Inajitahidi kusoma mada vizuri kupanga hoja zangu kuwa mpangilio na kufanya mazoezi ya kuzungumza mapema. Jambu linalonisaidia sana ni kujiamini taratibu. Kadri ninavyo fanya wa mawasiliano mara nyingi, ndivyo ninavyo zidi kwa mtulivu na mwenye uhakika. Pia, hujifunza kwamba makosa madogo ni sehemu ya kawaida ya kujifunza na siyo mwisho wa dunia. Kwa mtazamo wangu, wasilisho ni ujuzi muhimu sana katika kazi na masomo. hUsaidia mtu kujieleza, kushawishi na kushirikiana na wengine kwa ufanisi. Pia, huongeza uwezo wa kuongoza na kujiamini. Kwa ujumla, ingawa wasilisho linaweza kuleta wasiwasi mwanzoni naliona kama fursa ya kukua kibinafsi na kitaaluma. Kadri ninavo jifunza na kufanya mazoezi, ndivyo ninavyo zidi kulifurahia na kulidhamini.

Kila asubini ninapoamka, jambo la kwanza ninapenda kufanya ni kuchukua muda mfupi wa kutulia na kujitambua. Badala ya kuruka haraka kutoka kitandani, huwa najipa dakika chache za kupumua kwa kina na kujiuliza jinsi ninavyojisikia kimwili na kiakili. Hii hunisaidia kuanza siku kwa utulivu na mwelekeo mzuri. Baada ya hapo, huenda nikanywa glasi ya maji Ninajua kuwa mwili huwa unapoteza maji wakati wa kulala Hivyo, kunywa maji mapema hunisaidia kujisikia mwenye nguvu na mwenye uhai Kisha, hufuata usafi wa mwili kama kupiga mswaki, kuosha uso na kujiandaa kwa siku kulingana na muda nilio nao Mara nyingi hufanya mazoezi mepesi kama kunyosha mwili au kutembea kwa dakika chache. Hii husaidia kuamsha misuli na kuboresha mzunguko wa damu. Baada ya mazoezi napenda kuchukua muda mfupi wa kutafakari au kusoma jambo linalonipa motisha. Kama nukuu ya kutia moyo au haya fupi ya kitabu. Kiamsha kinywa ni sehemu muhimu ya ratiba yangu ya asubuhi. Ninajitahidi kula chakula chenye afya kama matunda, nafaka au mayai ili kupata nishati ya kuanza kazi au masomo. Wakati mwingine hupitia ratiba ya siku yangu ya kuorodhesha vipaumbele vyangu. Kwa ujumla, ratiba yangu ya asubuhi inalenga kunifanya nijisikie mtulivu, mwenye nguvu na mwenye mpangilio. Ninaamini kuwa jinsi ninavyoanza siku yangu ina athari kubwa kwa namna ninavyokabiliana na changamoto na majukumu ya siku nzima.

Ninapogundua kuwa nimefanya kosa kazini, jambo la kwanza hufanya ni kulikubali kwa uwazi na uaminifu Naamini kuwa kukiri kosa, mapema ni ishara ya uwajibikaji na ukomavu wa kitaaluma Badala ya kutatua, kutafuta visingizio au kumlaumu mtu mwingine, kujidhamini na kujaribu kuelewa ni nini hasa kilisababisha kosa hilo hatua inayofuata ni kuwajulisha wahusika husika, kama msimamizi wa wenzangu wa kazi kwa njia ya heshima na uwazi. Kufanya hivyo, mapema husaidia kuzuia athari kubwa zaidi na hurusu timu kutafuta suluhisho kwa pamoja. Pia, huonyesha kuwa ninajali ubora wa kazi na mafanikio ya shirika. Baada ya hilo, huchukua hatua za kurekebisha kosa kadri inavyowezekana. Ikiwa ni makosa ya kiufundi, hujaribu kuyarekebisha mwenyewe au kuomba msaada pale inapobidi. Ikiwa kosa limeadhiri watu wengine, huwa tayari kuomba msamaha na kueleza hatua nitakazochukua kuhakikisha halitokei tena. Sehemu muhimu ya kushughulikia makosa ni kujifunza kutokana na hayo. Kujiuliza maswali kama nilipuuza hatua gani? Jee, nilikuwa na tarifa za kutosha. Je, ningeweza kupanga muda wangu vizuri zaidi. Kutafakari maswali haya, hunisaidia kubaini maeneo ninayohitaji kuboresha. Hatimaye, huweka mikakati ya kuzuia makosa kama hayo. Siku zijazo. Hii, inaweza kujumuisha kuandaa orodha za ukaguzi, kuomba mrejesho mara kwa mara, au kuongeza umakini katika hatua fulani za kazi. Kwa ujumla, ninau makosa si kama mwisho wa mfanakio. Bali, kama fursa ya kujifunza na kukua. Mtazamo huu hunifanya kuwa mfanyakazi bora na mwenye kujiamini zaidi.